Ninapokuwa ninamuda wangu wa kutulia, mimi hupenda kusoma vitabu, mimi pia hupenda kuenda kupiga mbizi mwenzio, napenda napenda kupiga mbizi mwenzio ni mfumo wa kupiga zoezi, na pia ninjia ya kujienjoy ya kujivinjari. Ninapokuwa na muda wangu pia wakati mingine mimi hutoka na kuenda kutembea kwenye maziara. Nikiona ndege na hata vyumbe vingineo. Pia mimi napenda kutumia muda wangu na marafiki zangu na jamaa zangu. Menziyo hawa ndiyo watu ambao wanitsaidia kwa maisha yangu. Kwa hivo ninapo pata wakati mimi hupenda kutumia wakati hii. Nao kuwajulia na hata kufurahia na wao. Wakati mwingine pia wao huja hata mimi kufurahia na mimi ninapokuwa peke yangu na muda wangu nyumbani. Ama hata ninapokuwa nje peke yangu.

Asali ni kitu ambayo huwa tamu mno. Asali hutoka kwa nyuki. Nimi hupenda nyuki mwenzio hawa ni dudu ambao huwa muhimu kwa maisha yetu. Dudu hawa husaidia maua ili kuweza kuzaana mwenzio wanabeba yale mbegu ambayo husaidia mimea kuzaana. Asali pia huwa na manufaa mwilini mwenzio. Asali ina madini tofauti tofauti. Asali pia huwa na sukari ambayo sio sukari ya kuongezea ama sukari yake ni kali. Mwenzio hii ni sukari nzuri. Asali madini ambayo huwa ndani ya asali huweza kusaidia binadamu kwa kutoa uchafu mwilini, kusafisha tumbo na hata saa zingine yakusaidia kuona vizuri. Asali huwa tamu ikipakwa kwenye mkate au hata kuongezewa kwenye chai. Asali huwa nzuri mwenzio haiwezi kuharibika hata ikawekwa kwa miaka mingi kupita.

Kwanza nilipokuwa shule mimi nilipenda somo sana sana somo za sayansi. Somo ambalo nililo lipenda mo la sayansi, nilikuwa somo la kemia. Somo la kemia nilikuwa nalipenda mwenzio, mimi nilipenda kuwa daktari wa kuchanganjisha kemia hapo badaye maishani. Kwa hiyo, nilikuwa napita somo la kemia mwenzio ni somo ambalo nilikuwa nalipenda na ningetaka kupata kazi kwa ajili ya somo hili. Nilipenda somo hili mwenzio tulikuwa tunaenda kwenye maabara na kufanya vitu na kuchanganyisha kemia na kupata matukio tofauti tofauti mimi nilipenda kufanya kazi hii mwenzio ilikuwa kazi ambayo ilikuwa ya kuchangamsha pia kila wakati mwingine mtu anapokuwa kwenye maabara yeye huwa yeye na kazi yake mwenzio unapokuwa kwenye maabara hakuna kutoka toka ama kupiga kelele ya kila saa.

Kwanza mimi hupenda kuwa mtu ambaye hupanga kazi yake ama siku yake. Mimi hupenda kupanga kazi yangu kwa kutumia ratiba. Ratiba huwa njia nzuri ya kukumbusha tukio zako. Ama vitu ambavyo ungetaka kufanya katika siku hiyo. Ratiba pia yaweza kukuokolea muda. Wenzio ratiba ya kukumbusha baada ya jambo fulani una lingine. Maanisha yakuokolea wakati hapo katikati. Pia ratiba yaweza kuwa njia nzuri ya kuonyesha ulipo kuwa kama una kesi na unahitaji kuonyesha ulipokuwa. Ratiba ni njia nzuri ya kuweka pia rekodi ya mahali ulipo kuwa kwa sababu ya njia tofauti tofauti. Mimi huwa na mimi hutengeneza ratiba yangu kabla ya kwenda kazini ama hata saa zingine usiku wa siku kabla ya kwenda kazini.

Popcorn huwa tamu inapopikwa na asali ama inapopikwwa na sukari. Popcorn hua tamu wakati mtu anapokuwa akitazama sinema ama anapokuwa akisafiri. Mwenzio popcorn huwa kama huwa kama chakula kidogo ambacho mtu hula ili aweze anapokuwa akijifurahisha ama akijivinjari. Mimi kupenda popcorn mwenzio pia ina nguvu za kiume. Unapokuwa unakula popcorn kama unapokuwa unakula njugu. Wewe hutengeneza uzazi na uume. Popcorn huwa rahisi kupika mwenzio inatumia dakika tu tano kutangeneza na kuwa sawa. Pia popcorn huwa kama biashara mwenzio watu huuza popcorn kama riziki yao ya kila siku. Riziki ya hawa watu wa kuuza popcorn huwa njema mwenzio ni watu wengi wanapenda popcorn.

Mimi hupenda kula mboga za kienyeji. Mboga za kienyeji zinamaadili mingi mwenzio kuwa mboga za kienyeji. Kumaanisha ni mboga ambazo nigumu kupatika na wakati mingine. Mboga hii mimi hupenda kuila na nyama na ugali mwenzio unapochanganisha mboga hizi na nyama na ugali. Huwa chakula ambacho ni kitamu mno. Na ni chakula ambacho kinanguvu. Na ni chakula ambacho pia kinashibisha. Na ni chakula cha afya njema mwenzio. Chakula hiyo ama mboga hiyo ina maadili mingi ambayo hutengeneza damu, hutengeneza tumbo na hata akili. Mboga hizi huwa tamu mno mwenzio. Ni mboga ambazo zimetafutiliwa mbali. Mboga za kienyeji huwa kama biashara pia mwenzio. Mboga hii huwa ya bei ghali na ningumu kupatikana. Unapokuwa sokoni ukitafuta mboga hii mboga hii waweza kosa kuipata mwenzio mboga hii inauzwa tu mahali ambapo ni tofauti.

Ninapokuwa ninafaa kuingia kazi siku ifuatayo mimi hulala hapo saa nne unusu lakini wakati ambapo sina kazi siku ifuatayo mimi naweza kukaa bila kulala paka hata saa nane usiku, nikitazama video ama filamu mimi hupenda kutazama filamu wakati wa usiku, wenzio wakati huu hakuna kelele na hakuna mwangaza mwingi. Wakati huu ndiyo wakati mwafaka wakujiangalilia video na hata filamu. Mimi hupenda filamu, mwenzio nimefanya kosi ya filamu. Wakati huu wa usiku pia waweza kuwa wakati wakujituliza, mwenzio usiku hakuna kelele. Ikifika wakati huu, wewe waweza kuingia kwenye maji baridi na kutulia unapopiga kinywaji chako polepole.

Chumba changu kwanza huwa ambacho ni cha. Si kikumbwa na sio kindogo yaani kiko pale katikati. Chumba changu kina rangi ya samawati mwenzio mimi napenda rangi ya samawati. Rangi hii hupendeza macho na pia inakaa ni kama anga. Kwenye chumba changu, nina kitanda ambacho ni kitanda, ni napo kilalia mimi husikia vizuri, mwenzio ni kitanda ambacho ni nyororo, sio kitanda kigumu. Pia, chumba changu kina dirisha mbili. Dirisha moja, ni kichungulia kutoka dirisha moja, mimi naweza kuona milima ambayo ya milima kando ya jengo langu. Dirisha lile lingine la nionyesha njia ya kuingia kwenye chumba ambacho ni nakaa. Pia nikiwa chumbani changu ni pahali ambapo nimetulia kwa hivo ni napokuwa chumbani. Mimi hupenda kutazama filamu nikiwa peke yangu na kuenjoy wakati wangu peke yangu.

Wakati ambao mwaka unaanza ni wakati ambao jua huwaka mno, hata sa zingine kupita zaidi. Wakati jua imewaka kupita zaidi, mimi hupenda kunywa vinywaji baridi mwenzio. Wakati huu vibywaji baridi hutuliza joto mwilini hutuliza hata mwili akili na pia inaweza kukutuliza kikitempereture kijoto. Wakati jua ni kali, mimi pia hupenda kwenda kupiga mbizi mwenzio na kupiga mbizi wewe huwa ndani ya maji na maji huwa baridi kumawnisha ya kusaidia wewe kubaki kuwa kuwa unajoto ya kufaa, yani joto ya chini. Pia mimi hupenda kutembea kwenye misitu ambapo kuna upepo mbaridi mtamu ili kueza kutuliza joto. Pia wakati jua huwaka sana, wewe waweza kujitengenezea sharubati baridi na kueza kuifuhaia pekeyako.